Ile jambu muhimu sana sana kwa dini kwangu ni ushirikiano. Hiyo kukuja pamoja, kukuwa pamoja for some time. Na nyinyi wote kuwa mnasikiza from the same source. Hiyo ni kitu moja hunipendeza sana kwa dini. Kwa sababu dini ni kitu yenye inatufunza sisi kama binadamu kwamba kuna kitu moja inatuweka pamoja. Kuna hile kitu inafaa tu kumbuke inabaki kuwa ikona nguvu zote juu yetu na itabaki kuwa hiyo ndio inatuguide. Na hiyo ushirikiano kukua pamoja inatupea nguvu nyingi sana tunapoendelea mbele kama dunia.

Ile simu nilikuwa nayo before nilikuwa naweza kutumia hiyo fingerprint lakini simu yenye natumia sahii haina hiyo feature. Kwa hivo siwezi kutumia hiyo mfumo wa usalama. Ni kitu ambao napenda sana na ni teknolojia mbayo imekuja kutusaidia kuimprove the way tunajiweka safe. Kwa hivo situmi kwa sasa lakini ni kitu naeza taka kuwanatumia moving forward in my izo madevices zenye nita kuwanatumia kama simu, kompyuta ama vitu zingine za kiteknolojia.

Anisha ile kazi niko nayo kulingana na ile ule muda niko nao wa kuifanya. Kwa hivyo natumianga tool ya kuplan inaitwa planner, ni app. Na ile naweza kuiambia niko na hii kazi fulani na hii kazi fulani. Na hii kazi itanichukua huu muda, hii kazi ingine itanichukua muda fulani. Kwa hivyo naweza kupanga, inanipangia muda kulingana na priority ya kazi na ile time yenye nafaa kutuma ikiwa deadline.

Nikiwa nyumbani na niko na furaha huwa napenda kuona movie. Kwa sababu mimi ni fan wa movie sana alafu kuna movie mingi sana zenye najua ni za kitambo sijawai ona. Kwa hivyo natafutanga maybe kitu classic naweka pale kwa tv naketi chini naona. Na pia wakati naona movie kitu ambapo inaniongeza furaha zaidi ni kukula popcorn. Kwa hivyo mimi humake sure nimenunua popcorn zinakaa na mimi hapo kwa nyumba wakati naona movie napika kidogo nakula naendeleza furaha yangu.

Penda kula nyumbani kwa sababu chakula nyumbani ni healthier alafu pia ni inabaki na ni cheaper. Nikienda kununua chakula huko nje inakuanga expensive na pia uwezi jua vile mtu aliipika. Kwa sababu sikuona hiyo preparation ikitengenezwa wakieka vitu viungo na hata ujui walieka viungo vipi kwa chakula. Kwa hivo kwa sababu hiyo trust issue na the fact that nyumbani kuna chakula healthier na ikipikwa inabaki uneza kula baadae napenda kula chakula nyumbani.

Nishawai fuga mnyama, nimefuga mbuzi, na sai nafuga kuku. Ufugaji ni kitu yenye nilijifunza nikiwa mdogo kwa sababu nilikuwa nakaa na shosho yangu. Hiyo wakati alikuwa anafuga ngombe, nguruwe, hadi alikuwa na punda mmoja. Lakini sasa mimi vile nimegrow, mwenye nimeweza kujifugia mimi mwenyewe ni mbuzi, halafu baadaye nikafuga kuku.

Yee, mimi nezasema mimi ni mtu mbunifu, sana sana ikikuja kwa kutengeneza idea. Tukiwa kazini na inafika ni wakati wa kubrainstorm, mimi ujipata ninaleta zile idea mingi sana zenye ziko innovative na zina kubalika kazini In fact, hiyo ni kitu moja ilieiza kufanya nipande cheo kwa sababu mimi hupenda kuona mahali nikiwa kukiwa kume improve, kukakua better and better. Kwa hivo, ubunifu ni kitu yenye mimi na na valu sana kwa maisha yangu.

Hupenda kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu nikifanya mazoezi huwa nasikia mwili umechangamka. Na niko na energy mingi ya kufanya kazi mchana. Kazi zangu mingi naezanga kuzifanya mchana kwa sababu usiku siipatangi muda mwingi wa kufanya kazi nikuanga na schedule nyingi ya kusoma. Na saa zingine naona movie usiku. Kwa hivyo asubuhi ninapoamka hwa napiga pushups alafu najog-jog apo kwa nyumba. Alafu pia napiga squats hiyo for thelathini minutes hivi nikimaliza naoga nasikia mwili umechangamka. Na hiyo zoezi yenye ambayo nachukulia muhimu sana kwa maisha yangu. Kwa sababu inanisaidia pia ni improve physically.